Baridi kidogo hii ni neno lenye linalomanisha hali hewa ambayo haina baridi kali.

Ndogo, hili ni neno katika lugha ya kiswahili lenye kuonyesha au kubeba dhana ya udogoshi au uchache au kidogo.

Karibu ni salamu au wito yenye kuonyesha kupokelewa kwa mtu au watu au kitu.

Asante, ni neno katika lugha ya kiswahili linalobeba au linaonyesha adabu, linaonyesha shukrani au matumaini bora.

Kabisa ni neno ambalo linalobeba kukubaliana au makubaliano.

Hamisi hii ni siku katika wiki inayopatikana baada ya siku ya jumatano.

Usiku hili ni neno linaloonyesha majira ya giza ambayo yanapambo na nyota na mwezi.

Neno kwa hakika linamaana ya kuonyesha usahihi, usawa au makubaliano katika utiju ya jambo fulani.

Hoteli hii ni sehemu ambayo watu tofauti tofauti wanafikia kwa ajili ya starehe, mapumziko, baada ya safari au maamuzi tu ya kupumzika.

Neno maziwa linategemea na muktadha, lina maana tofauti tofauti. Maziwa ni kimiminika ambacho kinatoka katika mwili wa mamalia baada ya muda kujifungua. Mfano, mzazi, mwanamke, ng'ombe, mbuzi ni aina ya mamalia ambao wanaweza kutua kimiminika hiki. Lakini pia maziwa ni sehemu ambao bonde la maji limepita.

Haya ni majira mapema ambayo jua huchomoza au watu huamka majira haya yanaanzia saa kumi na mbili asubui mpaka saa tano asubuhi.

Suluhisho ni utatuzi wa jambo juu ya kitu fulani.

Fanisi ni utendaji wa ubora au utendaji kitu kwa kiwango kikubwa zaidi chenye kuleta tija.

Chini huu ni uwele keo ambao ni kinyu mecha juu.

Train huu ni usafiri ambao unasafirisha watu au vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni gari moshi kwa njia ya treni.

Muda wa mwisho. Huu ni wakati ambao unaonyesha tamati ya jambo katika kitu fulani.

Kwani haya ni majira ambayo yanaonyesha kuzama kwa jua, lakini pia yanaonyesha tamati ya shuguli mbali mbali za kijamii kuisha.

Kiti hii ni samani ambayo inaundwa kwa njia ya mbao au plastiki ambayo inatumika kwa ajili ya kukalia.

Neno kituo lina maana tofauti tofauti. Kituo inaweza ikawa ni sehemu ambayo watu wanakusanyika kuhudhuria shughuli fulani. Lakini pia kituo ni alama za uandishi ambayo inaonyesha mwisho wa sentensi.

Uwanja wa ndege. Hii ni sehemu au mahali ambapo ndege huweza kutua na kupaa. Lakini pia ni sehemu ambayo watu huweza kusafiri na kusubiria usafiri huo wa ndege.

Andika, hiki nikitendo cha kuweza kuchora au kuandika herufi mbali mbali za kimatamshi.

Hili ni neno ambalo inaonesha mwelekeo wa mbele au wakati ujao.

Programu ni mpangilio wa kitu au wa shughuli fulani. Mfano kuna programu za kompyuta, kuna programu za simu, programu za tofauti tofauti.

Chumvi ni kiungo kinachutumika kuongeza ladha katika chakula au mboga.